Unashughulikia wateja vipi? Ninashughulikia wateja kwa kuhakikisha ya kwamba nimesikiliza kitu ambacho wanachohitaji, kuwashughulikia kwa heshima. Ili waweze kupata wameridhika. Halafu jambo la mwisho ninachofanya ni kuwapa suluhisho kwa usahihi na haraka na pia kwa upole.

Napendelea chakula chenye mafuta kwa sababu mara nyingi kinaladha tamu na kinanifanya nifurahie. Chakula ninacho kila pia baadhi ya chakula chenye mafuta hubeba virutubisho muhimu kama mafuta yenye afya na virutubisho vyani shati ambavyo vyanisaidia kuwa na nguvu za kufanya shughuli za kila siku ingawa ninajua ni muhimu kula kwa kiasi na kuzingatia afya chakula chenye mafuta mara nyingine hufanya chakula huwa kitamu. Na kinacho kithi njaa haraka.